Je, nimeweza kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo, nimeweza kufanya kazi mingi ya kujitolea. Kwanza, nilianza na kufagia chumba cha wagonjwa na wodi ya wagonjwa ya Coast General Hospital Mombasa. Pili, niliweza kufanya katika kazi ya Redcross ambapo tuliweza kusaidia watu wasiojiweza. Tatu, niliweza kufanya kazi ya kutoa damu ambayo nilifanya kuweza kutoa damu kwa watu waliokosa damu.

Filamu gani ninayopenda zaidi? Filamu ninayoweza kushiriki ni filamu ya action, naipenda kwa sababu inaweza kukupea kitu kinachoitwa kwa kimombo adrenaline na pia inaweza kufurahisha. Mara ya kwanza nilipoona action ni wakati nilipokuwa mwanafunzi wa chekechea. Hapo ndipo nilipopendana na action. Mtu aliyeleta filamu ya action katika maisha yangu ni ndugu yangu mkubwa. Ambaye pia wewe yeye alipenda kuona movie za akina Rambo. Ndiyo, ningependa kuona movie ya action. Movie ya action ningependa kuiona kwanza wakati nimetoka kazini nimepumzika, niweze kutafuta usingizi nayo.

Ni wa mchezo ni nae penda? Chezaji ni nae penda ni Bruno Fernandez. Kwasababu ana fahamu sana mchezo wa kandanda anapiga pasi za kisasa na uwezo kufanikisha mabao muhimu. Pia uniachia moyo wa kuona jinsi inavyo kuwa kiongozi uwanjani. Akiweza kuongoza timu yangu ninaeipenda ya Manchester United.

Timu gani ya mchezo ninayofuata? Timu ya mchezo ni naeofuata ni Manchester United. Kwa sababu, ina historia kubwa, wachezaji wenye kipaji na busara, na inachangia mechi zenye mvuto na mbinu za kipekee hasa wakati wa kocha aliyeitwa Sir Alex Ferguson.